Ushauri ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni kuwa na subira na moyo wa kujifunza. Mwanzo, wakazi huwa na changamoto. Hivyo ni muhimu asiogope kufanya makosa bali ajifunze kutoka kwake awe mnyenyekevu aheshimu wakubwa wake na wenzake. Na awe tayari kupokea ushauri. Pia apange muda wake vizuri na afanye kazi kwa bidii na uaminifu. Kwa kufanya hivyo, atapata uzoefu, kujiamini na kufanikiwa hatua kwa hatua kazini.

Tunda langu la kupendeza ni embe. Napenda embe kwa sababu linaladha tamu na harufu nzuri. Pia ni tunda lenye maji mengi. Hata hivyo hunisaidia kupunguza kiu hata wakati wajua kali. Embe li na vitamini nyingi ambazo ni nzuri kwa afya ya mwili. Ninafurahia kula embe ikiwa bichi au li meiva vizuri. Kwa ngu embe ni tunda tamu lenye afya na linalo patikana kwa urahisi.

Ningependa kuwana maendelewa ya ilimu, hafi na ajira katika jamii, ilimu bora itawasaidia vijana kupata ujuzi na kujitegemea, huduma nzuri za afya zitapunguza mgojwe na kuboresha maisha ya watu Pia ningependa kuwa na fulsa zaidi za ajila ili watu waweze kupata wakipato halali maendeleo ya miundombinu kama barabara na majisafi pia ni muhimu Kwa ujumla, mandeleo haya yataleta usalama kumoja na maisha bora kwa jamii nzima.

Rangi ninawe penda zaidi ni kahawiya. Napenda rangi hii kwa sabubu hunikumbusha asili kama miti na udongo. Ina nifanya nijisikia mtulivu, salama na mwenye amani. Nina vitu vingi vya rangi hii kama vitabu, mkoba na samani za nyumbani. Pia ukuta wachumba changu una rangi ya kahawiya. Mara nyingi ninaona rangi hii nyumbani na kwenye mazingira ya asili. Kwa ngu, kahawiya ni rangi ya faraja na utulivu.

Napendelea kusoma habari za mtandaoni kuliko kusoma gazeti. Habari za mtandaoni ni rahisi kupata kwa kutumia simu au kompyuta. Unawaza kusoma habari wakati wowote na mahali popote. Pia hupata habari za haraka na zilizo sasaishwa mara kwa mara. Ingawa gazeti ni zuri na lina historia yake. Habari za mtandaoni hunifaa zaidi kwa sababu ni rahisi, haraka na hazihitaji kubeba karatasi.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli. Vipuli hunifanya nionekani nadhifu na mwanye kujiaminia. Napenda vipuli rahisi, hasaa ya rangi ya fedha au dhaabu nyepesi, huwa naivaa wakati wa kazi, sherehe au nikitoka na marafiki. Sipendi vipuli vizito kwa sababu hunisumbua maskio. Vipuli husaidia kukamilisha mavazi yangu na kunifanya nijisikie vizuri. Pia huonyesha mtindo wa ladha yangu ya uvaaji.

Wakati wa wasiwasi, najaribu kutulia kwanza, napumua polepole na kwa kina ili kupunguza msongo wa mawazo. Pia hupenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi mepesi. Kusikiliza mziki mtulivu hunisaidia sana kubadilisha mawazo. Wakati mwingine huongea na rafiki au mwana familia ili kushiriki hisia zangu. Pia hujiambia kuwa matatizo hupita na mambo yatakua sawa. Njia hizi hunisaidia kujisikia nafuu na kurudi katika hali ya kawaida.

Napenda mikutano iliyo huvi na yenye mpangilio nzuri. Mkutano mzuri unapaswa kuwa na lengo wazi na muda maalumu. Napenda mikutano ambayo kila mtu anapata nafasi ya kuchangia mawazo yake. Pia hupenda mikutano inayotumia mifano rahisi na maamuzi ya moja kwa moja. Mikutano ya aina hii huokoa muda na kupunguza uchovu. Hunisaidia kuelewa kazi vizuri na kufanya maamuzi kwa haraka.

Huenda maktabani mara mbili au tatu kwa wiki huenda pale wakati ni napo hitaji kusoma kwa utulivu na kutafuta vitabu maalumu Maktaba unisaidia kuzingatia masoma bila kelele Pia napenda kutumia kompyuta za maktaba kusoma habari au kutafuta kufanya utafiti mdogo Wakati wa mtihani, huenda maktabani mara nyingi zaidi hufurahia mazingira ya maktaba kwa sababu nitulivu na yanahimiza kujifunza.

Ndiyo, napenda kupanda milima. Kupanda milima, kunanifurahisha kwa sababu hunipa fursa ya kuwa karibu na asili na kuona mandhari nzuri. Napenda changamoto za kupanda na hisia ya kufika kilele baada ya juhudi. Pia husaidia mwili kuwa na nguvu na akili kuwa na mtulivu. Wakati wa kupanda, hupumzika kidogo na kufurahia upepo na sauti za wanyama au miti. Kwangu, kupanda milima ni burudani yenye afya na furaha ya kweli.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni whatsapp. Ninatumia whatsapp kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu kazin. Pia hutumia kutuma picha, video na ujumbe mfupi haraka Whatsapp hunisaidia kushirikiana na watu mbali na mimi bila gharama kubwa Mara nyingine pia hutumia kujiunga na makundi ya masomo au kazi ili kupata taarifa muhimu. Kwangu ni programu muhimu sana na ya mawasiliano kila siku.

Wazo zuri nililo nalo kwa siku ya leo ni kutumia muda wangu kwa kusoma kitabu kizuri na kufanya mazoezi mepesi. Napenda pia kupanga ratiba yangu vizuri ili kuhakikisha napata muda wakazi kupomzika na kuwasiliona na marafiki au familia. Kwa kuwa leo ni siku nzuri, nitaangalia pia mandhari ya asili nje kidogo. Kama kutembea au kufurahia hewa safi, hii itanisaidia kuwa na nguvu, akili safi na furaha ya siku nzima.

Programu ninazotumia mara nyingi kwenye simu yangu ni whatsapp, instagram na gmail Whatsapp ninatumia kila siku kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu kazini Instagram hutumia kuona picha video na habari za burudani Gmail naitumia kusoma na kutuma barua pepe muhimu za kazi au masomo. Programu hizi zimenisaidia kushirikiana na watu, kupata taarifa haraka na kupanga shughuli zangu za kila siku kwa urahisi zaidi.

Nahimiza ushirikiana katika timu kwa kushirikiana na wenzangu kwa heshima na subira Kila mtu anapewa nafasi ya kutoa maoni yake na kushiriki mawazo inalenga kuhakikisha kila mmoja anahisi kudhaminiwa na kuelewa umuhimu wa kazi ya pamoja. Pia hutoa msaada pale mtu anapohitaji na kutumia moyo kufanya kazi kwa bidii, Kwa kufanya hivyo, timu inafanya kazi kwa umoja, kila mmoja anahusiana vizuri, na malengwa ya timu kufanikishwa kwa urahisi na ufanisi.

Ndiyo, napenda hesabu, napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa makini na kutatua matatizo kwa njia rahisi, hesabu hunifanya nijifunze kuwa na subira na umakini Pia hunisaidia katika maisha ya kila siku kama kuhesabu pesa na kupanga muda, ingawa wakati mwingine hesabu huwa ngumu najitahidi kufanya mazoezi zaidi, napofanikiwa kupata jibu sahihi, uhisi furaha na kujiamini zaidi.

Ndiyo, huvaa miwani mara nyingi, huvaa miwani hasa ninaposoma au kufanya kazi kwenye kompyuta kwa muda mrefu, miwani hunisaidia kuona vizuri na kupunguza uchovu wa macho, pia hunisaidia kuzuia maumivu ya kichwa yanayotokana na mwanga mkali wa screen Nimezoea kuvaa miwani na sasa inanifanya nijisikie huru na kujiamini, kwangu miwani ni muhimu kwa afya ya macho na kazi ya kila siku.

Usafisha vifaa viyangu mara kwa mara, angalau mara tatu kwa wiki, uwanasafisha simu, kompyuta na vipoke ya sauti kwa kutumia kitambaa laini Hii husaidia kuondoa vumbi na vijidudu, wakati mwingine husafisha kila siku, asaa napotumia vifaa sana kusafisha hunisadia kulinda afya na kufanya vifaa vidumu kwa muda mrefu Pia hufanya vifaa vionekane vizuri na kufanya kazi vizuri kila wakati.

Wakati umeme unapokatika hujaribu kubaki mtulivu. Kwanza huangalia kama ni tatizo la muda mfupi, hutumia simu yangu kwa tahadhari ili kuhifadhi betri. Wakati mwingine huwashwa taa ya tochi au mshumaa ikiwa ni salama, pia hutumia muda huo kupumzika, kusoma kitabu au kuzungumza na familia. Umeme unapokosekana kwa muda mrefu, huwacha kazi za kielektroniki na kupanga kuendelea baadaye.

Kazi ya nyumbani ninayo chukia zaidi ni kuwasha vyombo vingi baada ya chakula. Inachukua muda mwingi na kuchosha mikono. Wakati mwingine maji huwa baridi au sabuni inaisha haraka. Pia ni kazi inayo rudiwa kila siku. Jambo linolofanya iwe ya kuchosha zaidi. iNgawa ninaelewa ni kazi muhimu kwa usafi wa nyumba. Sipendi sana kuifanya. Ningependa zaidi kugawana kazi hii na wengine ili iwe rahisi.

Chakula ninachopenda zaidi ni wali wa kuku. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu na kinashibisha. Kuku ukiwa umeandaliwa vizuri huwa na ladha nzuri sana. Wali hunipa nguvu na hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Chakula hiki pia hupatikana kirahisi nyumbani au kwenye migahawa. Napenda kukila wakati wa mchana au jioni. Hasaa nikiwa na familia au marafiki.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti mara kwa mara, hutumia sauti kutuma ujumbe wa sauti kwenye simu na pia kuwasiliana kwa simu, wakati mwingine hutumia amri za sauti kutafuta taarifa au kueka kumbukumbu. Teknolojia ya sauti hunirahisishia kazi hasaa ninapokuwa na shuguli nyingi, pia husaidia watu ambao hawawezi kuandika haraka kwangu. Teknolojia ya sauti ni rahisi ya haraka na inafanya mawasiliana yawe bora zaidi.

Filamu ninaipenda zaidi ni filamu ya action na drama. Napenda filamu hii kwa sababu ina hadithi ya kuvutia na mafundisho mazuri ya maisha Mara ya kwanza niliiona nilifurahia sana kwa sababu ilikuwa na matukio ya kusisimua. Niliambiwa kuhusu filamu hii na rafiki yangu wa karibu waigizaji wake wanafanya kazi vizuri na hunifanya nihisi hisia tofauti Ningependa kuiona tena kwa sababu hunipa burudani na motisha kila ninapoitazama.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano. Utumia kupiga simu na kutuma ujumbe kwa marafiki, familia na wenzangu kazini. Pia ninatumia WhatsApp kuwasiliana kwa haraka na kushiriki picha au taarifa. Simu hunisaidia kupata habari mtandaoni na kuangalia barua pepe. Wakati wa mapu mziko, utumia kusikiliza mziki au kutazama video fupi. Kwa ujumla, simu inanisaidia kuwasiliana, kujifunza na kupanga shuguli zangu za kila siku.

Apana. Sipende kuzungumza kuhusu siyasa. Siyasa mara nyingi huleta mabishano na hisi ya kali kati ya watu. Napenda kuzungumza mambo ya nayo leta amani na umoza kama kazi, elimu au maisha ya kila siku. Pia napenda mazungumza ya nayo fundisha na kuburudisha bila migogoro. Kwa mtazamu wangu, kwepuka siyasa unisaidia kudumisha husiano mzuri na watu tofauti na kuhishi kutulivu zaidi.

Napendelea chakula chanye latha ya wastani. Sii kali sana wala tamu sana. Napenda chakula chanyo chumvi kidogo na viungo vya kawaida. Latha hii unifanya nifurahia chakula bila kuumiza tumbo. Napenda pia chakula chanye harufu nzuri na kilicho andaliwa vizuri. Wakati mwingine kufurahia chakula chanye pilipili kidogo lakinisii mara zote. Latha hii ya wastani unisaidia kula kwa faraha na kujisikia vizuri baada ya kula.

Ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya furaha na amani. Mara nyingi napenda kusherehekea nikiwa na familia na marafiki wa karibu. Tunakula pamoja chakula kizuri kuzungumza, kucheka na kushirikiana wakati mzuri. Keki ya chokoleti au matunda hukuwa sehemu kubwa ya sherehe. Sherehe ya siku ya kuzaliwa niliyoipenda zaidi ilikuwa ile tuliokuwa nyumbani na familia tukifurahia pamoja bila stress kwa siku yangu ijayo ya kuzaliwa ningependa kupokea zawadi rahisi lakini zenye maana kama kitabu au kitu cha kujifunzia.

Napendelea zaidi kusimamiwa kuliko kusimamia. Kusimamiwa hunisaidia kujifunza mambo mapya na kupata mwongozo kutoka kwa watu wenye uzoefu. Napata nafasi ya kuboresha ujuzi wangu bila shinikizo kubwa la maamuzi. Pia hunifanya nifanye kazi kwa utulivu na kufuata muelekezo mzuri. Hata hivyo, niko tayara kuchukua majukumu zaidi polepole ninapopata uzoefu. Kwa sasa, kusimamiwa hunipa nafasi ya kukua na kujiamini kazini.

Napendelea mwanga wa kati kuligo mwanga mkali. Mwanga wa kati hunifanya nijisikia vizuri na mtulivu bila kuumiza macho. Nibora kwa kusoma, kufanya kazi au kupumzika nyumbani. Mwanga mkali mara nyingi huchosha macho na hunifanya nijisikie usio raha. Pia mwanga wa kati hutoa mazingira tulivu na hufanya nikue furaha nyumbani au kazini. Kwa maoni yangu, mwanga wa kati ni bora kwa kushuguli nyingi na husadia afya ya macho.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusoma vitabu na kusikiliza muziki. Kusoma vitabu hunisaidia kujifunza mambo mapya, kufikiri kwa makini na kupumzika akili. Muziki hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie furaha na utulivu. Wakati mwjngine napenda pia kufanya mazoezi mepesi au kutembea nje. Kwa sababu hufanya mwili wangu uwe na afya na akili yangu zikusanyike. Shughuli hizi zimenisaidia kuwa na furaha na nguvu ya kila siku.

Kwa kawaida, ninalala kwa takribani masaa saba hadi nane kila siku. Kuwa na usingizi wa kutosha kuna nisaidia kuwa na nguvu. Hakili safi na mtulivu siku mzima. Pia usingizi mzuri hunisaidia mwili kupona na kukua vizuri. Napanga kulala mapema ili ni kue tayari kwa kazi masoma na shuguliza kila siku. Usingizi ni muhimu sana kwa afya ya mwili na akili.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kushirikiana na wenzangu katika mradi. Napenda kazi inayohitaji ushirikiana kwa sababu hunifundisha mawasiliank mazuri, kushirikiana kwa umoja na kutatua changamoto pamoja. Pia hunipa nafasi ya kutumia ujuzi wangu na kujifunza kutoka kwa wengine. Jukumu hili hunifanya nijisikie muhimu ndani ya timu na kunipa furaha pale mradi unapokamilika kwa mafanikio. Kwangu kushirikia kwa kazini ni jambo la kufurahisha sana.

Napenda kutazama michezo zaidi kuliko kucheza. Kutazama michezo kuna nifurahisha kwa sababu hufundisha mikakati, ushirikiana na uvimilivu. Napenda kuangelia michezo kama mpira wa miguu, mpira wa kikapu au rugby. Asa pale wachezaji wa kubwa wanapo shiriki. Kutazama michezo pia hunisaidia kupumzika, kufurahia furaha ya mashabiki wengine na kujifunza mbinu mpya. Ambazo zinaweza kutumika katika michezo ya baadaye. Inga wa si mchezaaji mdraluum kuona mchezo mzuri hunifanya nijiskie ya msisimuko na furaha.

Napendelea kitanda kizuri kuliko kigumu sana. Kitanda kizuri hunipa faraja wakati wa kulala na kunisaidia kupata usingizi mzuri Napenda kitanda chenye mzuri wa vina na kitanda chenye mazuilia laini na mazuri Kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu na kupumzika vizuri. Kitanda kizuri pia hunisaidia mwili kupumzika na kuondoa uchovu baada ya siku ndefu ya kazi au shule. Kwa maoni yangu, kitanda kizuri ni muhimu kwa afya na usingizi mzuri.

Hali ya hewa leo ni jua kidogo na mawingu machache. Nafurahia joto la wastani si baridi wala moto sana. Nimevaa shati la mkono mifupi na suruali nyepesi kwa sababu joto ni la kawaida. Napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu inafanya kila kitu kuwa rahisi. Kuanzia kutembea nje hadi kufanya kazi au burudani. Katika hali hii ya hewa, nataka kuenda kutembea kidogo nje na kufurahia hewa safi na mandhari ya asili.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota sana. Kuangalia nyota hunipa nijiskie mtulivu na mwenye furaha. Usiku ukiwa wazi na anga safi. Napenda kukaa na kutazama nyota zikimeta. Hunifanya nifikirie kuhusu uzuri wa dunia na maisha. Pia hunisedia kupumzika baada ya siku ndefu. Kuangalia nyota hunipa hisia ya amani na kunifanya nijisikie karibu na wasili.

Ninawakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwwapokea kwa furaha na kuwapa maelezo ya kazi na mazingira ya ofisi Muonyeshe maeneo muhimu kama chumba cha mkutano, ofisi za wenzake na mahali pa kupumzika. Pia ujaribu kuwa rafiki na kuwasaidia kuelewa taratibu na masharti ya kazi Nawasihi pia kuuliza maswali pale wanaposhindwa kuelewa jambo fulani. Kwa njia hii, wafanyikazi wapya wanahisi kukaribishwa kujiamini na kuwa sehemu ya timu haraka.

Sera muhimu ya kampuni ninayo iona ni heshima na usawa kwa wafanyakazi wote. Sera hii inahakikisha kila mfanyakazi ameheshimiwa bila kujali nafasi jinsia au uzoefu. Pia inahimiza uwazi katika maamuzi na kutoa fursa sawa kwa wote. Sera nyingine muhimu ni usalama kazini. Uhakikisha mazingira ya kazi ni salama na afya ya wafanyakazi inalindwa. Kwa pamoja, serahizi huchangia kufanya kampuni kuwa mahali pazuri pa kufanya kazi, kungoza ufanisi na kuridhika kwa wafanyakazi.